Mchezo ni naopenda kucheza zaidi ni mpira wa miguu. Napenda mchezo huu kwa sababu unachanganya nguvu ya mwili, mbinu ya akiri na ushirikiano watimu kwa njia ya kipeke. Tangu ni ikiwa mdogo, mpira wa miguu umekua sehemu ya maisha yangu. Si tu kama burudani bali pia kama njia ya kujifunza maadili muhimu ya maisha kwanza kabisa napenda mpira wa miguu kwa sababu ya ushirikiano wa timu hakuna mchezaji mmoja anayeweza kushinda mechi pekee yake. Mafanikio hutokana na kazi ya pamoja, uwanja hunifundisha kuwasiriana kusaidiana na kuheshimu nafasi ya kila mchezaji. Kira nafasi ina umuhimu wake, iwe ni beki, kiungo au mshambuliaji. Na kila moja ana akitimiza wajibu wake, tihufanikio. Somo hili ilimenisaidia pia katika maisha ya kawaida, hasa kazini na katika mahusiano. Pia mpira wa miguu hunipa afya na nguvu za mwili. Kukimbia kuruka kubadilisha mwelekeo na kuthibiti mpira hufanya mwili ufanye kazi kikamilifu. Baada ya kucheza, huhisi, uchovu, mzuri, unaombatana na furaha. Pia, unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kwa sababu ni kiwa uwanjani, mawazo mengi ya nje huondoka na akiri yangu uzingatia mchezo peke. Tatu, napenda mpira wa miguu kwa sababu unifundisha ni dhamu na uvumilivu. Ili kucheza vizuri, unaitaji mazoezi ya mara kwa mara, kujituma na kukubali makosa kama sehemu ya kujifunza. Unamechi, unashinda na kuna unashindwa. Kupitia kushindwa, nimejifunza kukubali matokeo, kujidhamini na kurudia, kurudi uwanjani nikiwa bora zaidi. Hii u nijenga kisaikolojia na kunifanya nisiogope changamoto. Mpira wa miguu unipa furaha ya kijamii. Kucheza na marafiki hujenga urafiki wakaribu na kumbu kumbu nzuri. Kicheko baada ya mbao, majadiriano ya mbinu, kabla ya mechi na hata mabishano madogo ya nayoisha kwa salama salamu huongeza radha na ya mchezo. Mpira wa miguu unanguvu ya kuwaunganisha watu warika, tamaduni na mitizamo tofauti kwa lengo moja. Tano, napenda pia changamoto za kifundi ndani ya mchezo. Kujifunza kupiga pasi sahihi kuthibiti mpira au kusoma mwendo wa mpizani kuna itaji akiri na mazoezi. Kila mechi ni msomo jipia na kila mpizani huleta mtindo tofauti. Hii unifanya ni endele kujifunza na kuboreshe uchezaji wangu. Kwa ujumra, napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu unanipa zaidi ya burudani. Unanifundisha ushirikiano ni dhamu, uvumirivu na furaha ya kukua sehemu ya timu. Ni mchezo unaojenga mwiri akiri na mahusiano, nandiyo maana umebaki kuwa mchezo nina upenda kucheza zaidi.

Kitendo cha wema ambacho nakikumbuka sana na kiliniacha na hisia ya kurithika moyoni ni kusaidia mtu aliyekua katika hali ngumu bila kutarajia malipo yoyote. Ingawa huenda ni haikuwa kitendo kikubwa sana kwa macho ya wengine. Kwangu kilikuwa somo muhimu kuhusu binadamu, huruma na dhamani ya kujali mtu mwingine. Siku moja nilikutana na mtu aliyekua amepitia changamoto kubwa ya kifedha na kihisia. Alikuwa ameishiwa na matumaini hakuwa na mtu wa karibu wa kumsaidia. Na alikuwa anaonekana kuchanganyikiwa kuhusu hatua ya kuchukua. Baada ya kumpuza au kufikiria kwamba si jukumu langu niliamua kusimama na kumskiliza. Nilimpa muda wangu nikamskiliza bila kumhukumu. Na nikajaribu kumtia moyo kwa maneno ya faraja waKati mwingine mtu hahitaji pesa au msaada mkubwa. Anahitaji mtu wa kumisikiliza kwa dhati baada ya kumisikiliza nilitambua kwamba angehitaji msaada wa vitendo pia. Kwa kadiri ya uwezo wangu nilimsaidia kumpama mahitaji ya msingi kwa muda mfupi na nikamwelekeza mahali ambapo angeweza kupata msaada zaidi kama huduma za kijamii au watu waliokua tayari kumsaidia. Si kufanya hivyo kwa kujiona shujaa bali kwa sababu nilijua kama ningekuwa katika hali kama yake. Ningetamani mtu anione na kunisaidia. Niguza zaidi ni si kile nilicho toa bali ni mwitiko wake alionekana kupata nafuu ya kihisia. Macho yake yakapata mwanga wa matumaini. Na alinieleza kuwa kitendo hicho kimempa nguvu ya kuendelea kupambana na hali yake. Hapo ndipo niligundua kuwa wema mdogo unaeza kuwa na athari kubwa katika maisha ya mtu. Maneno machache ya faraja, msaada, mdogo wa vitendo na muda wa kusikiliza vinaweza kubadilisha siku au hata mwelekezo ya maisha ya mtu. Kitendo hiki kilinifunza mambo mengi kwanza kilinionyesha kwamba wema hauhitaji utajiri mkubwa. Unahitaji moyo wa kujali na utayari wa kuona binadamu mwenzako. Pili kilinifunza kwamba kila mtu ana mapambano yake. Hata kama hayapo wazi hii ilinifanya niwe mtu mwenye huruma zaidi na nisimkuhumu mtu haraka. Tatu nilijifunza kuwa kutoa hunirudisha zaidi ninachotoa. Amani na moyo shukrani na hisia ya kuwa na mchango chanya duniani. Tangu wakati huo nimejaribu kufanya vitendo vidogo vya wema mara kwa mara kusaidia pale ninapoweza kutoa ushauri kushika kile kidogo nilicho nacho na hata kumtia mtu moyo kwa maneno mazuri. Si kila tendo huonekana au hukumbukwa lakini naamini kila tendo jema linadhamana yake. Kwa ujumla, kitendo cha wema nilichofanya kufanya kilinifundisha kwamba dunia inakua bora kidogo. Kila mara mtu anapochagua kujali wema hauhitaji kuwa mkubwa au wa kuonekana. Unahitaji kuwa wa kweli na kutoa moyoni.

Mimi napendelea mfumo wa android wa simu kwa sababu unachanganya urahisi kubadilika na upatikalaji wa huduma nyingi. Android inatoa na afasi ya kubadilisha simu kulingana na mahitaji ya mtu tofauti na baidha baadhi ya mfumo mingine ambayo mara nyingi ni ya kufungwa au yenye mipaka. Kwanza Android ni mfumo unatoa uhuru wa kubadilisha na kutumia programu mbali mbali. Naweza kupakua programu kutoka kwenye Google Play au vianzo vingine vilivyo thibitishwa na kubadilisha mpangilio ya simu kwa urahisi. Hii husaidia mtu kufanikisha kazi zake kwa njia bora zaidi. Hiyo ni kazi masomo au burudani. Pili Android inatoa ureku wa chaguo za kifaa na bei mbali mbali. Kuna simu za bei nafuu na zile za kiwango cha juu. Zote zikiwe na mfumo wa Android. Jambo linalowezesha kila mtu kupata kifaa ki na chofaa budgeti yake. Pia mfumo ya Android inasaidia vifaa mbali mbali kuunganishwa pamoja kama smartwatch, kompyuta au vifaa vingine vya smart home. Tatu, mfumo huu unajumuishaji mzuri na huduma za gugu kama jime, google apps, drive na kalenda. Hii hufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi kwa sababu data zote zinaweza kuhifadhiwa, kufuatiliwa na kufikiwa popote. Ni rahisi kusawazisha kazi kupanga, ratiba na kupata taarifa muhimu nne, android inatoa urefu wa muda wa usasishwa na uboreshaji. Simu nyingi za Android hufuata usasisho la usalama na maboresho ya mfumo. Jambo linasaidia kulinda faragha na kuhakikisha simu inafanya kazi kwa ufanisi. Pia kuna zana nyingi za kuisalama ambazo zinaweza kuongeza kinga dhidi ya virusi au mashambulio ya mitandaoni. Tano, ninapenda mfumo huu kwa sababu unaubadilishaji mkubwa wa maumbo na sura ya internet inaweeza kubadisha screening ya nyumba, munadhariyuma, icons na hata jinsi programu zinaonekana. Hii ufanya simu ikuwe ya kipekaya kwa kila mtu na kuendana na ladha yake kifupi napendelea android kwa sababu inatoa uhuru upatikanaji huduma nyingi usalama na urahisi wa kutumia hunisaidia kupanga maisha na kufurahia burudani na kutumia teknolojia kwa urahisi android mfumo wa simu na OKV mahitaji ya kila siku kwa urahisi na ubora.